Naipenda aina ya keki ya Black Forest, maana huwa ni keki yenye ladha tamu sana, ni keki ambayo inapendeza hadi machoni, maana rangi yake huwa nyeusi nyeusi, na huwa ni tamu sana ila haina sukari nyingi kupita kiasi. Huwa ni tamu na ladha yake inapendeza.

Napenda kula nyumbani maana kula nje huwezi juwa vile ambavyo chakula vimepikwa huko nje ila chakula cha nyumbani huwa najipikia na ninajua vile ambavyo napika naosha viombo vyangu huko nje hadi hawaoshi viuongo ndio maana mi hupenda kula nyumbani kuliko kula nje.

Napenda wakati wa vuli, mana wakati wa vuli hamna jua mingi na hakuna mvua mingi. Hali ya hewa inakua sawa sawa. Chakula inakua mingi, mana hakuna kiangazi na maji inapatikana kwa wingi. Ndiyo.

Huwa ninatumia kompyuta zaidi. Maana kompyuta ndiyo huwa, data yake huwa ni haraka sana. Huwa hailegei kazini. Ninaweza kufanya kazi yangu kwa haraka sana bila mng'ang'ano na data na kazi yangu kwenda kwa haraka zaidi.

Kinywaji ambacho nachokipenda zaidi ni chai. Maana chai ni kinywaji kizuri katika maisha na katika afya. Chai huboresha afya ya mtu kulingana na kinywaji chochote kile. Na hakuna ambaye aliyenileza kuhusu kinywaji hichi ila nilijijulia peke yangu. Na kila wakati napokunywa chai, huwa na jihisi vizuri na nashiba vizuri.

Mazingira ya kazi ambayo na ya pendelea ni mazingira ambayo imetulia na haina maneno. Mazingira ambayo kuna maelewano na mazingiro ambayo kuna umoja na upendo. Kama mazingira ni ya aina ya hiyo, mimi ndio ambayo napendelea zaidi.

Mimi napenda kuvaa nguo ya aina ya surwali. Mana surwali ni aina ya nguo ambayo ni nzuri sana. Na surwali inafunika kila mahali ya wili. Na inafanya ukue na ile uzuri ambayo unataka. Unaweza kukavili unataka. Kazi unazifanya vizuri. Huwa haisumbui kabisa.

La sijawai kufanya yoga ila naweza jaribu kufanya yoga na huwa natamani kujua vile yoga inafanyika na vile ambavyo inaendelea na nitajaribu siku moja kufanya yoga hivi karibuni lazima nijaribu yoga.

Ndio, ninapenda kuimba sana, maana sauti yangu ni nzuri sana ya kuimba, na kila wakati ninapoimba, huwa watu wanapenda, vile ambavyo naimba, huwa wananishabikia, na hiyo upendo na mashabiki, ndiyo inanipea nguvu ya kuimba na kuimba zaidi na zaidi. Ndiyo maana napenda kuimba sana.

Kukiwa najua kali, mimi hua navaa kofia, kofia ambayo, inafunika uso yangu, isichomeke najua, pia hua napaka ile mafta ya sunscreen, ndo isaidie uso yangu, isiharibike najua, pia mavazi ambayo sinzito, mavazi raisi, husaidia sana. Na pia ukiweza unaweza enda kuogelea majini huwa inasaidia sana wakati wajoto jingi najua.